Huwa nafanya mambo kathaa kushirikiana na timu jambo la kwanza ikiwemo ni kutengeza mazingira sahihi kwa ajili ya kufanya kazi vile vile ni kutoa ushirikiano kuonyesha umoja kuonyesha upendo kuwa na nidhamu kwa kufuata ratiba na kuwa na mipango thubuti kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinaenda sahihi zaidi katika kufanya kazi.

Ndiyo mara kadhaa kuwa napenda kujaribu vyakula vipya kwa mfano nikienda katika mazingira tofauti na nyumbani. Neweza nikakutana na vyakula ambavyo sijavijua. Kwa hivyo nakuwa napenda kujaribu na kuona. Ni chakula gani kinafanya kitu bora zaidi chakula gani kinaleta ladha tufauti na vile nilivyo vizoea. Vile vile napenda vyakula aina ya ajadi ama vyakula vya kitamaduni zaidi.

Mahali pa historia ambako ningependa kutembelea ni hifathi ama makumbusho ya taifa yanayo patikana pale ya arusha, Olduvai, Joji. Lakini vile vile kondoa irangi pamoja na mapango ya handeni yanayo patikana kule tanga. Lakini vile vile makumbusho mingine ni isimila. Vile vile napenda kutembelea sehemu zenye mvuto zinazoonyesha tamaduni na desturi za mataifa tofauti. Lakini katika nchi tofauti tofauti pia.

Kuhusu wasilisho kitu ambacho nahisi, kuhusu wasilisho ni kuwa wasilisho lina tofautiana, inaeza kuwa unawasilisha barua, unaeza kuwa unawasilisha ujumbe, unaeza kuwa unawasilisha taarifa mbali mbali ama taarifa tofauti tofauti. Kwa hiyo nacho hisi kuhusu wasilisho ni kuwa ni kitu ambacho kina wasilishwa kwa mtu fulani. Ili afanye naam moja ama nyingine kuleta kitu fulani. Ndio maana inaitwa wasilisho yani inapelekwa kwa mtu fulani kwa ajili ya matumizi fulani.

Mimi napenda sana kula wali kuliko ugali kwa sababu wali ukichanganywa na maharage unakuwa unaleta latha ya msisimuko zaidi. Vile vile wali unalika kwa mboga nyingi kwa mfano wali unaeza ukala kwa samaki unaeza kala kwa kuku uneza kala kwa kunde. Na mboga zingine tofauti tofauti na ugali ugali wenye mala nyingi huaunaliwa ili kuleta nguvu kuleta athari kubwa sana katika siku husike.

Mara nyingi huwa napenda kufanya kazi peke yangu kwa sababu sijawai kufanya kazi na wengi. Hivyo sijajua inavyo kuwa ama inavyo leta matokeo. Lakini mara nyingi zaidi kama mimi napendelea kufanya kazi peke yangu kwa sababu nakuwa ni mefokasi zaidi na kazi na kuwa nimejiwekia mazingira mazuri ya kukamilisha kwa bidizangu mwenye kuliko neza ukutana na mtu ambaya kaleta utegiaji ama uvivu kana moja ama nyingine.

Maranyingi asubuhi huwa napenda kunywa chai, kunywa chai na mikate, chai na chapati, lakini muda mwingine huwa napenda kunywa supu, supu na chapati, chapati na maharagwe, mandazi na na chai ya maziwa, lakini maziwa kama maziwa, vile vile na vyakula vingine ambavyo vina patikana katika siku hiyo, hata ugali na wali pia.

Ndiyo huwa napenda kuendesha baskeli kwa sababu baskeli ni rahisi kuendesha lakini vile vile ita inakusababishia uweze kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine kwa urahisi kabisa vile vile baskeli inakurahisishia uweze kufika sehemu ya umbali kwa muda mfupi tofauti na ambapo utakapotembea kwa miguu hivyo ndo maana napenda kuendesha baskeli.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni hasa huwa napenda kununua vifurushi kwa ajili ya kuweka matangazo. Lakini vive napenda kununua vifurushi kwa ajili ya kuangalia mechi. Lakini haswa kununua vitu mbalimbali kupitia Alibaba kupitia Amazon na kupitia sehemu zingine ambazo wanatoa huduma za kununua bidhaa pamoja na huduma tofauti tofauti kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Ndio napenda chakula cha haraka ni ukweli kwa sababu chakula cha haraka kinaleta utayari kwa kukitumia kwa muda mfupi ukilinganisha na chakula cha kusubiri. Chakula cha haraka kinaweza kuwa chakula ambacho hakijapikwa kama vile mihogo mibichi au matunda ambayo hayaja ingizwa katika jiko. Lakini chakula cha haraka ni kizuri kwa sababu kina madini pia. Ambayo inaweza kusaidia katika mmeng'enyo wa chakula na kuleta afya iliyo bora zaidi kwa ustawi mzuri.

Muda wa mwisho huwa naushugulikia ipasavyo kwa sababu muda huo unakuwa katika presha ya juu kutokana labda kuna kitu fulani hujakitimiza au labda kuna matarajio fulani ulipanga kuyafanya lakini haya jafika kwa hivo unakuwa umebakiwa na muda mfupi zaidi. Kwa hiyo huwa mara nyingi uwaga nautumia kwa jili ya kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa ili nisiweze kupoteza ile focus yangu katika siku hiyo husika.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni chakula kama vile ugali, ugali naupenda, lakini vile vile napenda ndizi, vile vile napenda mihogo, hasa mihogo iliyokaangwa, lakini vile vile hata mihogo iliyochemshwa ni mizuri pia wali ugali pamoja na dagaa, ni vyakula miongoni navyovipenda zaidi, hasa wali maharage, wali samaki, ugali daga.

Mara nyingi mambo muhimu huwa najifunza mi mwenyewe, nikipitia makala tofauti tofauti mitandaoni, nikipitia jumbe tofauti tofauti katika mitandao ya kijamii, ama katika mifumo tofauti tofauti ya interneti, ama vile website pamoja na program mpakato nakuwa najifunza vitu tofauti tofauti. Hivo ndo ambavo neza kupata mambo muhimu ambayo yanaeza nikahastumia na kuweza kufanikisha jambo flani katika mda flani.

Lugha ambayo huwa natamani kujifunza ni kiarabu kwa sababu nchi nyingi duniani zinaongea kiarabu. Kwa mfano vile vile lugha nyingini ni kifaransa. Kifaransa kinazungumzwa katika mataifa tofauti ya Afrika, lakini pia duniani. Ufaransa wanazungumza kifaransa, Ivory Coast wanazungumza kifaransa, Morocco wanazungumza kifaransa. Hivo ndio lugha ambao zinanivutia zaidi kujifunza. Nikiwapo katika kama nitaweza kupata nafasi nijifunze.

Ndiyo, napenda kupigia picha, kwa sababu picha inaleta kumbu kumbu, picha inaleta uhusiano mzuri, baina ya wewe na mtu fulani, picha inaeza ikatunza historia fulani, ama ukaitumia katika siku za usoni. Lakini vile vile picha enaendana video hiyo unapenda pengine kujirekodi video nakuweza kuhifadhi kama kumbu kumbu, kutengeneza story, kutengeneza makala tofauti tofauti, ambao yanaleta hisia pana ya kujifunza na kufurahia umuhimu wa kila siku tunayopitia.

Shughuli ninayoipenda ni shughuli ya kuandika kodi ama kuandika program tufoti tufauti kama file kutengeneza website, kutengeneza application, kutengeneza, kutatua matatizo mbalimbali yanayoikumba jamii kupitia teknolojia. Ni shughuli ambayo naipenda sana na mara nyingi huwa naifanya lakini shuhuli nyingine ni kupata wasaa wa kutuliza akili, kutembelea historia, kutembelea utalii na kufanya mambo ambayo nayapenda kila siku ni shughuli ambayo nazipenda kwa sana.

Mara nyingi mchana, chakula nachokula zaidi ni ugali. Hasa ugali dagaa, ugali maharage, vile vile na ugali samaki. Lakini, nikiachana na ugali, mara nyingi tena huwa nakula wali. Hasaa wali maharage, wali samaki, pamoja na wali wamboga za majani. Hivyo ndo vyakula ambavyo nakula mara nyingi zaidi katika mchana.

Kwa kweli, jinsi ambavyo najilinda kutokana na vitisho vya mtandaoni, huwa natumia anuila ama nenosiri ambalo lina uzito kiasi kwamba mdukuwaji ama mtu ambaye anafanya uhalifu mtandaoni hawezi kuligundua nuila hizo. Nyuila mbazo zinakuwa zina terakimu nane au zinaweza kuwa zina herufi nyingi ilikuweza kufanya usalama wangu ukawa mkubwa ninapoingia katika akaunti fulani na kutoka.

Wakati umeme unapokatika, jambo la kwanza unaolifanya ni kutafuta taa. Ama kutafuta tochi kwa ajili ya kutumia kumulikia ndani kwa sababu mda huo umeme unakuwa haupo kwa hiyo unakuwa kuna giza limetanda. Cha pili ni kuangalia kama luku zimeisha. Cha tatu ni kuangalia kama umeme umekatika kote au ni sehemu yetu pekee. Au ni tatizo la kiufundi iliojitokeza ili uweze kulitatua mara moja.

Repoti za kazi huwa naziandaa kwa kupitia program tofauti, kwa kuandika sehemu ambazo nimeweza kufanya kazi, kwa kuandika matokeo, kwa kuandika mauzo, vile vile kuandika mapato na matumizi katika kazi na kuweza kuziwasilisha. Hivyo ndio ambayo repoti naiandaa na repoti zinategemeana na kazi husika pamoja na kampuni, zina taratibu na sheria zipi.

Malengo huwa nayaweka kutokana na matokeo yalio patikana katika huo mwezi. Kwa mfano huu mwezi fulani tumeweza kuona kama kampuni tunatakiwa tuweze kuboresha mauzo. Kwa hiyo na mimi malengo yangu inakuwa ni kuboresha mauzo. Kama kampuni huo mwezi tunatakiwa tuweze kuingiza wateja zaidi. Hivyo na mimi malengo yangu nikuhakikisha tunapata wateja zaidi na mambo kama hayo kiujumla.

Mahali ya mbapo napenda kuwa ni mahali tulivu, mahali ambapo kunaleta uhai, kunaleta tumaini, kunaleta uhuru, kunaleta amani, hakuna wasiwasi, hakuna mashaka. Mahali ambapo unaweza kafikiri vitu vikubwa zaidi, unawezo kapata usaidizi katika tatzo loloto utakalo lipitia, unawezo ukapata nguvu ya kushirikiana na wenzako na kuleta kitu bora zaidi ama matokeo yalio mazuri zaidi.

Nikitazama nje kitu nacho kiona ni hali naona miti, naona majengo, naona upepo unapuliza. Lakini kubwa zaidi ni hali ya hewa inavutia sana. Barabara pia zinaonekana. Huwa sina kumbu kumbu ya mara kwa mara kutazama nje. Lakini kitu kinacho badilika kulingana na msimu ni labda aina ya siku husika na mazingira pamoja na hewa inaeza kuleta kitu tofauti.

Ah napenda kutumia muda na familia yangu kwa kutoka, kuenda sehemu za kuvutia, kama vile kuenda sehemu za za hotelini, kama vile kuenda sehemu za utalii, vile vile kuenda sehemu ambazo zinaleta furaha, zinaleta changamsho katika macho. Ndio huwa napenda kutoka na familia kuenda sehemu hizo. Nikipata muda.

Ningependa kujifunza jinsi gani naweza kuendesha ama jinsi gani naweza kucontrol jinsi ya kuhifadhi fedha kwa sababu ni tatizo ambalo linanikumba sana. Siwezi kuhifadhi fedha, siwezi kuwa na matumizi mazuri ya fedha. Nikijifunza jinsi ya kuwa na matumizi mazuri ya fedha, itanisaidia sana katika maisha angu.

Muda wangu wa bure nautumia katika kufanya shughuli ndogo ndogo ambazo zinaeza zikaniletea kipato mitandaoni kama vile hii kazi ninaoyofanya sasa hivi kazi ya kuifundisha AI lugha ya kiswahili ni muda ambao nautumia muda wa bure lakini kwa leo nimeutumia katika muda ambao natakikana nijisomee kwa ajili ya mtihani ila kwa vile nina shida na hela ndo maana niko narekodi audio mpaka sasa hivi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kazi ni kuwa, cha kwanza kabisa ahakikishe awe na nidhamu kazini, awe na utiifu, awe na heshima kwa wakuu wake wa kazi. Kwa sababu usipomheshimu mkuu wa kazi, wewe unajitafutia kuweza kufukuzwa kazini. Lakini kubwa zaidi ninachomshauri, awe anashirikiana na wenzake kazini, awe na nidhamu ya kuwai ofisini, kutoka mapema na kurudi mapema. Asiweze kuchukulia kazi kama masihara na kuleta utani.

Sipendi kusikiliza redio. Sipendi kwa sababu redio ina makelele, redio inaleta, mara ina miziki, mara ina nyimbo za ajabu ajabu. Sipendi kwa kweli kabisa kusikiliza redio. Nachopenda mimi kuangalia ni television, kuangalia burudani, kuangalia taarifa habari, kupitia television na siyo kusikiliza redio.

Ndiyo napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa yanaleta virutubisho muhimu mwilini yana protini ambazo zinasaidia katika ukuwaji lakini vile vile ni dawa kwa sababu yana ondoa sumu mwilini yanaleta nishati ya nguvu lakini kubwa zaidi maziwa ni matamu yanaladha safi na yanavutia zaidi unapoyanywa na kuyahisi kuwa umeanywa.

Timu ya mpira ya miguu ninayoipenda ni timu ya Simba, klabu ya soka ya Simba inayopatikana Tanzania, Lakini nimeanza kuipenda toka elfu mbili na kumi na tisa. Mchezo ambao ulinivutia zaidi ni mchezo mbapo Simba alikutana na Ghana. Na wakaweza kupata ushindi wa mabao matatu kwa moja, lakini kitu ninachohisi timu inaposhinda ninahisi furaha, ninahisi msisimuko mkubwa, kwa sababu unakuwa umeleta tumaini na furaha nyoyoni kutokana na timu nzuri unayoipenda ikipata matokeo. Lakini mchezaji ninayempenda zaidi anajulikana kwa jina la Katus chama ambaye kwa sasa yupo katika klabu ya singida hapo Tanzania.

Ndio huwa nagawanya taka katika sehemu tofauti tofauti kwa mfano zile taka zenye makaratasi huwa naenda kuziweka damp lakini kuna zile taka zenye plastiki ngumu zenyewe huwa nazipeleka kwa ajili ya kufanya marudio ziweze kutengenezwa upwa lakini kuna zile taka zenye vitu vyenye hatarisho kwa mfano mabetri taka zenye vitu vya mahospitali huwa zenyewe unazichoma kabisa.

Ndiyo nimeshawahi kufuga mnyama na mnyama mwenyewe ni mbuzi. Nishawahi kufuga mbuzi na kwa kweli ufugaji wa mbuzi ni mgumu sana ukilindanisha na wanyama wengine. Kwa sababu mbuzi anataka umpeleke malishoni, umpe chakula kwa wakati, umuangalie afya yake kama nidawa umpe chanjo na mengine yanayofanya mbuzi na kwa mgumu zaidi kumfuga. Lakini ni mnyama mzuri kwa chakula hata kwa maziwa pia.

Huwa nafua nguo mara moja kwa wiki, lakini inategemeana na wiki husika. Kwa mfano, kuna wiki nyingine unakuta sijavaa nguo sana, au nguo sio chafu. Kwa hio najikuta, hio wiki sifui kabisa. Lakini mara nyingi ndani ya wiki nafua mara moja, ambapo inakua ni jumamosi au jumapili, nguo zote nilizozivaa katikati nazifua.

Huwa sisikilizi muziki. Kwa sababu muziki katika dini yetu ya kiislamu, muziki ni haramu. Kwa hiyo muziki sisikilizi kabisa muziki. Na siwezi sina, shauku, sina matamanio, sina chochote ambacho naeza nikasema kinanipa, nguvu, ama kinanipa hali ambayo inaweza ikanifanya nisikilize muziki hapana.

Kwa siku mtandaoni naeza nikatumia hata masaa sita au masaa saba inategemeana tu na hiyo siku kwa mfano kama nikiwa free nikiwa huru kwa ndani ya siku naeza nikatumia mtandaoni hata masaa nane mbaka tisa. Sababu kazi zangu nyingi mimi huwa nafanyia mtandaoni kwa sababu huwa ni mimi natengeneza maudhui katika mitandao ya instagram pamoja na facebook. Hivyo nakuwa mtandaoni kuangalia video zipi zinafanya vizuri. Post zipi zinafanya vizuri niweze kuboresha zaidi. Ha vile vile nakua katika mtandao hasa kuchati na kufanya maongezi ya kila siku kama kawaida kwa watu wengine.

Ndiyo nimeshawahi kulima na jambo zuri kuhusu kilimo ni kuwa unaweza ukalima ukapata mazao mengi, lakini jambo baya unaweza ukalima ukapata mazao machache. Inatekemeana na bahati, msimu, pamoja na hali ya hewa inakukumba katika hicho kipindi. Lakini mara nyingi kilimu ni bora zaidi kwa hasa katika nchi za kiafrika kwa sebabu ndiyo uti wa mgongo wa uchumi katika enewo hilo.

Ndiyo nimeshawai kufanya kazi za kujitolea. Kazi hizo ni kama vile kufanya utafsiri wa makala kwa mfano kutafsiri kutoka kingereza kuenda kiswahili. Lakini kazi zingine ni kama kuweza kumsaidia mtu hasasa watali kumpeleka katika sehemu ya utali. Kazi nyingi pia nishawai kufanya za kujitolea.

Mimi kwa kweli huwa napenda kulala mapema. Kwa sababu huwa na amka asubuhi sana saa kumi unakuta nimesha amka kwa hiyo napenda kulala mapema ili niamke asubuhi sana kwa ajili ya swala. Lakini vile vile kuamka najua. Hapana sio vitu vyangu huwa na amka mapema sana. Na lala mapema sana. Hivyo vitu viwili navipenda sana.

Kiukweli huwa mi napenda chakula chenye mafuta kwa sababu mafuta yananivutia yanaonyesha kuleta hamu zaidi ya kula lakini yasizidi sana kwa sababu yakizidi sana yanaleta kifo hivyo vile yanaleta magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya mafuta kujaa na magonjwa mengine mengi.

Wakati ya mapumziko kazini, nacho kifanya hasa ni kupitia katika mitandao ya kijamii, vile vile hua nasoma vitabu baadhi nasoma vimagazeti, lakini hasa ni kupitia katika mitandao ya kijamii kuangalia nini kinaendelea duniani, kuangalia habari mpya, vile hua naangalia vipande vya movie na vitu vingine kama hivyo.